Kinachofanya nicheke ni jinsi nilivyo jifanya mjuaji halafu nikajichanganya mwenyewe vibaya kabisa. Leo niliingia dukani kwa kujiamini nikasema. Nipee vocha ya elfu moja ya umeme. Muuzaji akaniangalia akasema. Unamita namba? Nikatoa simu kwa mbwe mbwe. Kufungua meseji nikakuta nimeandika namba ya siri ya ATM siyo mita. Nikachanganyikiwa, nikajifanya kama nacheki, meseji nyingine muhimu. Wakati naigiza, simu ikazima chaji. Nikasema kwa sauti acha nirudi, mita yangu leo imeamua kuwa introvert. Watu wakaanza kucheka, mimi pia nikaona bora nicheke tu maana aibu ikishakupata inakuwa show ya bure.